Hapana kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa. Nilizaliwa Bungoma lakini kwa sasa ninaishi Nairobi kutokana na sababu za kikazi. Bungoma ni nyumbani kwangu na ndiko nilikokulia. Nikipata malezi, elimu na awali ya msingi ya maisha. Ni mahali penye utulivu, watu wakarimu na mazingira mazuri ambayo yamenijenga kuwa nilivyo leo. Hata hivyo, kutokana na mahitaji ya kikazi na kutafuta fursa bora za maendeleo niliamua kuhamia Nairobi. Nairobi ni jiji lenye fursa nyingi za ajira, biashara na kujifunza mambo mapya kuishi Nairobi kumenisaidia kupanua mtazamo wangu wa maisha kukutana na watu wa tamaduni tofauti na kujifunza kufanya kazi katika mazingira yenye ushindani mkubwa. Ingawa maisha ya jijini yana changamoto zake kwa msongomano wa watu na gharama ya maisha. Bado ninaithamini kwa sababu yananisaidia kukuwa kitaalamu na kibinafsi. Pamoja na hilo, bungoma ni sehemu muhimu sana kwangu kwani ndiko nyumbani. Kila ninapopata nafasi ya kurudi Bungoma, nahisi furaha na amani kwa sababu ni mahali palipojaa kumbukumbu na familia. Kwa kwa ujumla, ninaweza kusema kwamba kuishi Nairobi kwa ajili ya kikazi na kuwa mzaliwa wa Bungoma kumechangia kunijenga kwa njia chanya. Kwani nimepata uzoevu wa maisha ya kijijini na mjini na yote mawili yananisaidia kuwa mtu bora zaidi.

Ndio naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa itakua changamoto kidogo teknolojia imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku kwanzia mawasiliano, kazi, elimu hadi burudani hata hivyo kuishi siku moja bila teknolojia kunaweza kuwa na faida nyingi kwanza kwana kungekua fursa ya kupumzisha akili bila simu, kompyuta au internet ningepata muda wa kutafakari, kusoma vitabu vya kawaida au kuzungumza ana kwa ana na watu walio karibu nami hii ingeimarisha mawasiliano ya kijaii na kusaidia kupunguza msongo mawazo unosababisho na matumizi teknolojia kupita kiasi pili ningejifunza kudhamini zaidi vitu vya msingi katika maisha kama mazingira, familia na afya. Ningefanya shughuli za kawaida kama kutembea kufanya mazoezi au kusaidia kazi za nyumbani bila usumbufu wa teknolojia. Hali hii ingeongeza umakini na ufanisi katika kile ninachofanya. Hata hivyo siwezi kupuuza ukweli kwamba siku bila teknolojia ingeleta changamoto fulani hasa kwa mawasiliano ya haraka au kazi zinazo tegemea teknolojia lakini changamoto hizo zingekua za muda mfupi na uzoevu huo ungekua wakujifunza na kujijenga zaidi. Kwa jumla nina amini kwamba kuishi siku moja bila teknolojia kunawezekana na kuna faida nyingi mradi tu mtu awe tayari kujipanga na kuitumia siku hiyo kama fursa ya kujitambua na kuimarisha maisha ya kijamii na kiafya.